Kitu cha thamani ni kitu ambacho kina umuhimu sana mkubwa katika kwa mtu kwenye matumizi yake. Kama mtu amenunuwa kitu wa ambacho kina yofanya maisha yake kuwa bora sana basi kitu hicho kina thamani kubwa ya matumizi kwake. La sivyo, kuna vitu vingine ambavyo pia zina thamani. Katika maisha ya binadamu kama vile vieti vyake vya chuo vina thamani kwamba jinsi anapo weza kuorodhesha jinsi ama venye ataweza kupokea kazi. Vyeti vyake ndo zinaeza kumuongezea thamani ya kupata kazi ile. Kama vyeti vya chuo kulingana kama mtu amesoma chuo kikuu na mtu amesoma chuo cha sekondari ni watu tofauti mwenye amesoma hadi chuo kikuu ana dhamani sana kuliko mwenye amefika chuo cha sekondari. Thamani yake, tunaweza kuiona kwa ama kuiangalia katika vitu viwili muda na kiasi cha pesa unacholipwa kulingana na masomo uliosoma.